Mimi hupendelea kula katika mikahawa ya kijiji hau zileza kitalii zinazo toa vyakula vya asili. Ninapenda sehemu zenye utulivu na chakula chenye ladha nzuri kilicho pikwa kwa usafi. Wakati mungine ninachagua kukaa nje ni kifraia hali ya hewa nzuri wakati ninakula haswa jioni. Ninatafta maeneo ambayo beizao ni zawastani na zinaweza kufikika na ninapenda kujaribu vyakula tofauti vya mitindo mbalimbali ya upishi.

Ningependa sana kuitembelea Japan kwa sababu ni inchi inayochanganya utamaduni wakale na teknolojia ya kisasa kwa njia kipekee sana. Nimesikia mengi kuhusu nidhamu ya watu wake, usafi wa mji yao na heshima wanayo peana katika maisha ya kila siku. Ningefurahia kuona maeneo kama Tokyo yenye maisha ya haraka na Tokyo na Kyoto yenye historia na mahekaluni za zamani. Pia ningependa kuonja chakula cha asili na kujifunza zaidi kuhusu mila zao. Nikifikiria safari hiyo na nahisi msisimuko mkubwa na kwa hamu ya kujifunza mambo mapia ambayo yangebadilisha mtazamo wangu wa dunia.

Napenda muziki wajadi kwa sababu unanifanya nijisikie karibu na utamaduni wa historia yetu. Unanipa amani na kunikumbusha maisha ya zamani na maadili ya jamii. Pia napenda midundo yake na ujumbe wake. Hasa unapochezwa kwenye sherehe au hafla za kimatamaduni kwa sababu unaunganisha watu na kuleta furaha ya pamoja.

Wakati wafuraa, napenda kujifurahisha kwa kusikiliza mziki naupenda, kutumia muda na marafiki hau familia, na wakati mngine kutoka nje kutembea hau kubadilisha mazingira, pia napenda kucheka, kusherekea mambo madogo, na kushukuru kwa kile nilicho nacho kwa sababu unifanya nijisikie huru na mwenye amani moyoni muangu.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusikiliza, kuuliza maswali, na kujifunza kupitia uzoefu wa vitendo. Nikipata nafasi, napenda kusoma hau kutazama maudhui yanayo niongezea uwelewa. Halafu kujaribu kuyaweka katika vitendo. Njiya hii unifanya ni kumbuke kwa uraisi na kufraia zaidi mchakato wa kujifunza.

Napendelea kunyoa kwa sababu hunifanya nijisikie nadhifu, huru na mwenye kujiamini zaidi katika maisha ya kila siku. Pia hunirahisishia kujitunza na kujifanya nijisikie msafi mda wote. Hasa ninapokuwa kazini hau kwenye shughuli za kijamii. Kwangu ni swala la kujihisi vizuri na kuridhika na mwonekano wangu kama mwanamke.

Hekima kubwa ambayo nimejifunza maishani ni kuwa subira na kujithamini. Nimegundua kuwa sikila jambo linakuja kwa wakati tunao utaka, lakini likija kwa wakati wake huwa na maana zaidi. Pia nimejifunza kuwa kujiheshimu na kuwa mkweli kwa nafsi yangu unisaidia kufanya maamuzi bora na kuishi kwa amani.

Sifa muimu kwa kiongozi mzuri ni wadilifu, uwezo wakusikiliza wengine na kuwajali anao waongoza. Kiongozi mzuri pia huongoza kwa mfano, akionesha bidi, uwazi na haki katika maamuzi yake. Anaweza kushirikisha timu yake, kuwapa motisha na kuhakikisha kila mmoja na hisi kudhaminia na kueleweka.

Mara nyingi napata habari kutoka kwenye mitandao ya habari yenye sifa nzuri, televisheni, radio, magazeti, na pia majukwaa ya mtandaoni kama tovuti za habari na mitandao ya kijamii. Pia napenda kusoma vitabu na makala za kitaaluma ili kupata uelewa zaidi na taarifa sahihi. Kwa pamoja, hizi njia hunitia maarifa mapya na kunisaidia kufuatilia mabadiliko yanayotokea duniani.

Napanga mdawangu vizuri ili kuwepuka msongo wa muisho. Mara nyingi uwanza kazi mapema, kugawanya shuguli ndogo ndogo na kueka kipaumbele kwenye mambo muhimu. Pia napendelea kutumia kalenda hau orotha ya kufanya kazi ili kuwakikisha kila kitu kinakamilika kwa wakati wake. Hii hunisaidia kuwa na amani ya akili na kufanya kazi kwa ufanisi bila haraka isio ya lazima.

Napenda kufanya kazi ya ushirikiano kwa kuwasikiliza wengine kwa makini, kushirikiana kwa heshima, na kutoa mawazo yangu kwa uwazi. Pia ninajitahidi kueleza mitazamo tofauti, kusaidia pale panapohitajika, na kuhakikisha kila mmoja anahisi kuthaminiwa Kwa kufanya hivyo, tunafanikisha malengo ya pamoja kwa urahisi na kwa amani.

Napenda keki ambayo ni laini na enye latha tamu ya asili, kama keki ya vanilla au chokleti enye krimu kidogo. Pia napenda pale keki ina matunda au nuts kidogo, kwa sababu huchangia latha na kufanya kila kipande kiwecha kipekee. Kwa ujumla, napenda keki ambayo siyo tamu sana lakini inakidi hisia zaafura pale ni napo kila.

Kinachonifanya nifurai sana ni kuwa na wakati mzuri na familia na marafiki. Hasa pale tunapocheka pamoja hau kushirikiana kwenye shughuli za kufrahisha. Pia napenda kupata mafanikio madogo katika maisha yangu kama kumaliza kazi nilioipanga hau kujifunza jambo jipya. Hiyo yote hunipa hisia ya furaha, kuridhika na shukrani kwa kile nilichonacho.

Uzoefu wa kushangaza nilioupata ni wakati nilipokuwa na fursa ya kusafiri na kuona sehemu mpya ambazo sikuwa nimewahi kuona. Nilishangazwa na mandhari ya ajabu, watu wa tofauti na mila za kipekee ambazo zimenifundisha mengi kuhusu maisha na tamaduni za wengine. Hali hiyo ilinifanya nijisikie mdogo kidogo lakini pia yenye shukrani kwa fursa ya kupata uzoefu wa kipekee.

Napunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia vyombo vya chuma hau glasi badala ya plastiki, kama vile vikombe na mapipa ya maji. Pia napendelea kubeba begi za kitamba hau mishi, shopping bag, ni napo shika maitaji. Badala ya kutumia mabegi ya plastiki ya mara moja. Vile vile, napanga kununua bidhazi nye pakiti ndogo hau zinazo weza kutumika tena, ili kupunguza taka na kuilinda mazingira.

Nimewahi kufanya yoga marachache. Na napenda sana kwa sababu ina nisaidia kupumzika na kutulia akili. Mazoezi nayo hufungua mwili wangu. Hunifanya nijisikie mwenye nguvu na raha. Na pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kila nikifanya yoga na hisi kuwa na utulivu na mlingano kati ya akili na mwili wangu.

Napenda sana kutembea mstuni kwa sababu unipa utulivu wakili na kunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili. Hewasafi, sauti zandege na mandhari ya mti unisaidia kumzika, kufikiria kwa utulivu na kuondoa msongo wa mawazo wa maisha ya kila siku. Pia kutembelea mstuni kuna nifanya nishukuru uzuri wa dunia na kunipa isia ya amani ndani ya moyo wangu.

Napenda kukaa kivulini hau kwenye kisiwa cha kivuli wakati wajua. Kali ni kinywa maji hau vinywaji vya baridi ili kubaki baridi. Pia napenda kutumia muda wakupumuzika kusoma vitabu hau kuzunguka kidogo huku nikiepuka juwa moja kwa moja. Hii hunisaidia kuondua uchovu na kujifanya nijisikie vizuri bila kupata jotokali mwilini.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kusikiliza wenzangu kwa makini, kushirikiana kwa heshima na kushukuru michango yao. Pia napenda kutoa mawazo yangu kwa uwazi, kusaidia pale panapo hitajika na kuhakikisha kila mmoja anahisi kudhaminiwa. Kwa kufanya hivyo, tunaunda mazingira yenye mshikamano ambapo kila mmoja anachangia kikamilifu kufanikisha malengo ya pamoja.

Rangi ninayoipenda zaidi ni kijani kwa sababu inanikumbusha maisha, ukuaji na utulivu wa asili. Nina baadhi ya vitu vya nyumbani vyenye rangi hii kama vile maua na mapambo madogo. Ambavyo hunifanya nijisikie furaha na amani kila ninavyoviona. Mara nyingi ninaona rangi hii kwenye bustani au mti na shamba ambapo hunipa hisia ya kuwa karibu na dunia na kunifanya nijisikie raha ndani ya moyo wangu.

Ninashugulikia wateja kwa kuwa na sudra, kusikiliza kwa makini na kuelewa maitaji yao. Ninajitahidi kutowa msaada kwanjia yeshima na kuharaka ywezi kanavio. Huku nikihakikisha wanahisi kuthaminiwa na kueleweka. Pia napendelea kuwasiliana kwa uamuzi na uwazi na kutuwa suluhisho zinazo wafaidi ili kuridhisha wateja na kuimarisha usiano mzuri wa muda mrefu.

Kila siku napenda kutumia simu yangu ya mkononi na kompyuta kwa kazi na mawasiliano. Pia napenda kutumia barua pepe, mitandawe ya kijamii na programu za ujumbe kwa WhatsApp au Telegramu kuwasiliana na marafiki, familia na wenzangu kazini. Zaidi, napenda kutumia kalenda za dijiti na programu za kupanga kazi ili kusimamia munda wangu vizuri na kuwakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati.

Filamu ninayoipenda zaidi ni ile ya mchanganyiko wa drama na msisimuko kwa sababu hunifanya nijisikie karibu na wahusika na hadithi yao. Niliangalia mara ya kwanza nikiwa nyumbani na ilinivutia sana kwa sababu ya ujumbe wake na namna ilivyo guza hisia zangu. Hadithi yake ilinifanya kufikiria maisha kwa mtazamo tofauti na kila nikikumbuka filamu hiyo nahisi hamu ya kuiangalia tena kwa sababu kila mara napata kitu kipya cha kujifunza.

Utaratibu wangu wa jioni wanza bada ya kazi ambapo napumzika kidogo na kula chakula cha jioni. Baada ya hapo, napenda kutumia muda kuwasiliana na familia au marafiki, kusoma vitabu, au kutazama vipindi ya televisheni ili kupumzisha akili. Mara nyingine, napenda kufanya mazoezi madogo hau yoga ili kupunguza msongo wa mawazo kabla ya kulala. Huwa na kusanya mawazo yangu, kupanga shuguli za kesho na kisha kulala mapema ili kuamka nikiwa na nguvu na tayari kwa siku mpya.

Ninapo kabiliana na mabadiliko kazini, napenda kuanza kazi kwa kuelewa sababu na madhara yake. Mara nyingi ujaribu kubaki na mtazamo chanya kuwasiliana na wenzangu ili kushirikiana katika mchakato wa kubadilika na kujifunza mbinu mpya zinazo itajika. Pia napenda kupanga hatua kwa hatua ili mabadiliko hayo ya sababishe matokeo chanya. Huku nikihakikisha kuwa na shirikiana na wengine kwa ufanisi na kwa amani.

Ninaanza mradi mpia wakazi kwanza kwa kuelewa malengo yake na maitaji yake. Baada ya hapo, napanga atua kwa atua nikigawa majukumu na kueka mda wakila kazi. Pia napenda kuzingatia rasilmali zinazo itajika na kushirikiana na wenzangu mapema ili kila mmoja afahamu jukumu lake. Kabla ya kuanza, ufanya tadmini ya atari na changamoto zinazo weza kutokea ili kwakikisha mradi unaanza kwa mpangilio mzuri na unaoendesho kwa ufanisi.

Kila siku napenda kutumia simu yangu kwa maswala ya kazi, mawasiliano na burudani kwa kawaida ni takribani masaa machache kila siku. Programu ninaz tumia zaidi ni WhatsApp, barua pepe na mitandao ya kijamii kama Instagramu ili kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kazini. Nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa rahisi sana na ilinisaidia kuwasiliana kwa urahisi, lakini siku hizi zinarahisisha kila kitu kutoka kwenye kazi hadi burudani. Nahisi ni wakati mzuri kuzima simu pale ninapohitaji kupumzika, usiku kabla ya kulala ili akili yangu ipate utulivu.

Ningependa kumfuga mba mudogo warangi ya kahawia kwa sababu hunipa furaha na hisia ya usalama. Mbwa huyu nigemchagua awe mcheshi mwenye urafiki. Anayependa kucheza na kukua kua karibu na mimi kila wakati. Ningependa awe natabia kuchekesha kama kurukaruka kidogo au kucheza mpira. Jambo linalo nifanya nicheke na kupumzika baada ya siku ndefu. Napenda wanyama wakufugwa kwa sababu hunisaidia kujifunza kuwaheshimu na kuwajali wanyama. Huku pia wakileta furaha na upendo wa dhati ndani ya nyumba.

Napenda kutembea sehemu tulivu kama bustani au maeneo ya asili kwa sababu hunipa amani ya akili na kunifanya nijisikie huru. Kutembea huku hunisaidia kufikiria vizuri, kupumzika na kufurahia mazingira mazuri ya nayo nizunguka. Pia kunanipa hisia ya karibu na asili na kunifanya nishukuru uzuri wa dunia kila siku.

Natumia muda wangu wa bure kwa kupumzika na kufanya vitu vinavyonifraisha kama kusikiliza mziki, kusoma au kutazama filamu. Pia napenda kutumia muda na familia au marafiki, kuzungumza na kucheka pamoja. Jambo linalonisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kujisikia vizuri zaidi.

Ili kueka afya nzuri, napenda kula chakula chenye lishe bora kama matunda, mboga na protini zinazohitajika mwilini. Pia ninahitaji kufanya mazoezi mara kwa mara kama kutembea, kukimbia kidogo au yoga. Ili kuimarisha nguvu za mwili na moyo. Zaidi ya hayo, napenda muda wa kupumzika vizuri, kulala vya kutosha na kuepuka tabia zisizo nzuri kama kula sana usiku au msongo wa mawazo usio na kikomo.

Imejiisi kuamba tadmini za kazi ni muimu kwa sababu unitia motisha ya kuboresha utendaji wangu. Wakati mungine zinaweza kuwa changamoto, lakini pia unitia fursa ya kujifunza na kuelewa maneno ni nayo itaji kuimarisha. Ninapo pokea maoni kwa uwazi na kwanjia ya kujenga, na hisi kuwa nimepewa mungozo wa kufanya vizuri zaidi na kufanikisha malengo yangu kazini.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kwanza kuelewa hatua zote zilizopo na kuona ni sehemu gani zinachukua muda au raslimali nyingi zaidi. Baada ya hapo, napanga njia raisi na bora ya kufanya kazi hizo kama kutumia zana za dijiti, kushirikiana na wenzangu na kueka kipaumbele kwa shughuli muhimu.

Napendelea chakula chenye ladha ya mchanganyiko, hasa pale chakula kilicho na tangawizi, pilipili kidogo au viungo vya asili vinavyoongeza harufu na ladha. Napenda pia chakula kisicho tamu sana lakini kinacho nipa hisia ya kuridhika na furaha pale ninapo kila. Kwa ujumla, napendelea ladha zinazochanganya utamu, chumvi na harufu nzuri kwa usawa.

Napendelea kuvaa suruali kwa sababu hunipa uhuru na urahisi wakusogea katika shughuli za kila siku. Suruali pia ni rahisi kuvaanisha na koti au shati na hunifanya nijisikie nadhifu na mnyenyekevu. Ingawa skati pia ni nzuri mara nyingine kwa shughuli nyingi na pendelea suruali kwa sababu inafaa zaidi kwa starehe na urahisi wakutembea.

Nina jistawisha kwa kupanga kwanza shuguli ambazo ninataka kufanya kama kutembelea familia, marafiki au maeneo ya asili. Pia napanga mda wakupumzika, kusoma vitabu au kutazama filamu ili kuondoa msongo wa mawazo ya kazi. Mara nyingine, napenda pia kupanga safari ndogo au shuguli za burudani ili kufurahia muda wa likizo kikamilifu. Huku nikihakikisha ninapata mchanganyiko mzuri kati ya mapumziko na shuguli zinazo nifurahisha.

Napenda kusimamiwa kwa sababu unisaidia kupata mwilekeo na maoni ya kuniboresha katika kazi ninazofanya, pia unipa nafasi ya kujifunza kutoka kwa wengine, kushirikiana vizuri na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi bila presha kubwa katika hali ya kawaida maishani.

Napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hunisaidia kuimarisha afya, kupumzika akili, na kufurahia mazingira yanayo nizunguka. Kutembea hunipa muda wa kufikiria kwa utulivu, kupunguza msongo wa mawazo, na kunifanya nijisikie mwenye utulivu na furaha kila ninapo tumia siku yangu.

Mandhari nzuri nilio waiku yona ni ule wamlima, yenye theluji na mito safi yanayo patikana wakati walikizo ya mstuni. Nilivutiwa sana na rangi nyingi za hasili hewa safi na utulivu uliopo pale. Jambo lililo nifanya nijisikia amani na kushukuru uzuri wa dunia. Kila nikikumbuka mandhari hayo na isi msisimuko na furaa ya kipekee.

Kwa kawaida, nalala takribani masaa saba hadi nane kila usiku. Hii hunisaidia kupumzika vizuri, kurekebisha nguvu za mwili na akili, na kuamka nikiwa tayari kwa shuguli ya siku inayofuata. Pia napanga muda wa kulala mapema kadri inavyowezekana ili kuepuka uchovu na kudumisha afya njema.

Kila siku napenda kutumia WhatsApp zaidi ya zote kwa sababu hunirusu kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kazini kwa haraka na kwa urahisi. Pia napenda kutumia baruapepe na Instagramu mara kwa mara kwa sababu zinanisaidia kupata taarifa, burudani na kushirikiana na wengine. Programu hizi kila siku hunisaidia kupanga maisha yangu na kushirikisha habari muhimu.

Napenda shirika langu kwa sababu linamazingira mazuri ya kazi na uhimiza ushirikiano kati ya ufanya kazi. Pia napenda jinsi linavyo thamini mawazo ya kila mmoja, linatoa furusa ya kujifunza na kujikua, na kunifanya nijisikie sehemu muhimu ya timu yangu, kazini, nyumbani na kila mahali.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi na maarifa, hasa vile vinavyo nijengea uelewa wa maisha na utamaduni wa watu mbalimbali. Pia napenda vitabu vya elimu au maarifa ya kielimu, vinavyo nisaidia kuboresha ujuzi wangu, kazini au maisha ya kila siku. Kusoma vitabu hivi kuna nifanya nipate furaha, mtazamo mpya na hunipa mwanga wa kufikiria kwa undani.

Ndio, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni yenye lishe na hunifanya nijisikie mwenye nguvu na afya nzuri. Mara nyingi, huyanywa asubuhi au jioni, hasa yanapo kuwa baridi au yamechanganywa na chai kwa sababu hunipa ladha nzuri, faraja na nguvu ya kuanza au kuimaliza siku kwa furaha.

Nahifadhi pesa kwa kupanga bajeti ya kila mwezi. Nikijua kiasi kinachotakiwa kwa matumizi muhimu na kile kinachoweza kuwekwa akiba. Mara nyingi ninaweka sehemu ya mapato yangu kwenye akaunti ya benki au mfuko wa akiba ili kuhakikisha pesa zinakuwa salama na zinanisaidia pale ninapohitaji. Pia napenda kuepuka matumizi yasiyo ya lazima na kufuatilia matumizi yangu kila wakati ili kuweka fedha za kutosha kwa siku za usoni.

Nangoja barua pepe angalau mara kadhaa kwa siku, hasa wakati wakazi, ilikuwakikisha sina ujumbe muhimu niliopoteza. Hii unitia uhakika kwamba nitajibu kwa wakati na kushughulikia majukumu yote kwa ufasihi. Lakini pia napanga muda maalumu kuangalia barua pepe ilikuwepuka kuingiliwa na ujumbe kila mara na kubaki na muda wakazi nyingine.

Napenda kushirikia mwaka mpia kwa kutumia muda na familia na marafiki, tukicheka, kula pamoja na kushirikiana katika shire za kifamilia. Pia napenda kueka malengo na mipango ya mwaka mpia ni kifikiria mambo inayo itaji kuboresha na kufanikisha. Sherehe hizo unitia furaa, matumaini na amasa ya kuanza mwaka mpia kwanguvu na mtazamo chanya.

Likizo ya ndoto yangu ingekua kwenye ufukwe mzuri wa kisiwa chenye mchanga mweupe na maji ya blue safi. Ningependa kuenda pamoja na familia au marafiki wa karibu ili tufraie pamoja na kushirikiana katika shughuli mbali mbali. Likizo hiyo ingekua na mchanganyiko wa kupumzika chini ya jua, kusoma vitabu na pia kutembea kwenye pwani au kuogelea kwenye maji safi. Ningependa kutumia mda huo kuondoa msongo wa mawazo, kufraia manthari ya ajabu, na kurekebisha nguvu za mwili na akili.

Ndio, napenda sana kucheza michezo ya ubao kwa sababu inanipa burudani na pia kunisaidia kufikiria kwa makini na kupanga mikakati. Pia napenda kucheza pamoja na familia au marafiki. Jambo linalotufanya tuwe karibu zaidi, kucheka pamoja na kuimarisha uhusiano wetu kwa njia kufurahisha. Michezo hii pia hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu na kunipa hisia ya furaha na mshikamano wa pamoja.

Napendelea hali ya joto kuliko baridi kwa sababu unifanya nijisikie huru na mwenye nguvu kuendelea na shuguli zangu za kila siku. Joto linanifanya niwe na furaha zaidi, niwe na nishati ya kufanya mazoezi, kutembea au kufanya shughuli za nje bila usumbufu. Ingawa baridi pia ni zuri mara nyingine kwa ujumla napenda joto kwa sababu unipa isia ya raha na utulivu zaidi.

Kila asubuhi huanza kwa kuamka saa kumi na mbili nikipumzika kidogo ili kuamsha mwili baada ya usingizi wa kutosha. Baada ya hapo, napenda kuoga na kisha kula kiamsha kinywa chenye lishe kama matunda, mayai au chai, ambacho hunipa nguvu za kuanza siku. Kabla ya kuondoka nakusanya vitu vyote muhimu kama simu, vitabu au hati za kazi na kupanga mipango ya siku. Asubuhi hizi, ingawa huanza baadae hunipa hisia ya utulivu na mpangilio mzuri na hunifanya nijisikie tayari kuendelea na shughuli zangu kwa amani na nishati.

Napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza, kwa sababu unipa burudani na kunifurahisha bila kuchoka sana. Napenda kufatilia michezo mbalimbali, kushangilia timu au wachezaji ninao wapenda, na kufurahia ushindani. Kutazama michezo pia unipa nafasi ya kupumzika na kushiriki hisia za furaha na wengine.

Simu ni nao upenda zaidi ni majira ya joto kwa sababu unipa nafasi ya kufurahia shughuli za nje kama kutembea, kuwaogelea au kutumia muda kwenye bustani au ufukwe. Hewa ya joto, mwanga wa jua na mantari ya kijani kunifanya ni jisikie fura na huru. Pia napenda msimu huu kwa sababu unachangia ni shati nzuri na amasa ya kufanya mambo mapi ya kila siku.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa na ilinifurahisha sana. Nilivutiwa na rangi, midundo na ubunifu wa kazi hizo na kunisaidia kuwelewa mitazamo wa wasani na hadithi wanazo zieleza kupitia sanaa. Pia ilikuwa fursa nzuri ya kupata mskumo na kujifunza mbinu mpya za ubunifu ambazo zinaweza kunisaidia katika maisha yangu ya kila siku.

Ninaishi katika nyumba ya kifamilia yenye sakafu ya simiti na bafu mbili, iliyoko katika mtaa tulivu na wenye miti na mandhari nzuri. Nilihamia hapa takribani miaka mitano iliyopita, na nimefurahia sana maisha hapa kwa sababu wa kuna amani, utulivu na jirani wema. Ninapenda hasa kuwa karibu na maduka, shule na maeneo ya kijamii, jambo linalo nifanya niwe na urahisi wa kila siku. Hapa ninapoishi salama na raha. Jambo linalonipa amani ya akili na furaha kuishi katika mazingira mazuri.

Kushambulia tatizo kazini, kwanza napenda kulielewa kikamilifu, nikibaini sababu zake na hatari zake. Baada ya hapo, napanga hatua na za suluisho, nikitumia ujuzi wangu na kushirikiana na wenzangu ili kupata njia bora za kutatua tatizo. Pia napenda kuzingatia mbinu mbadala na kuwasiliana wazi ili kila mtu wa fahamu mchakato, jambo linalosaidia kuhakikisha tatizo linatatuliwa kwa ufanisi na bila migongano.

Kila siku napenda kunywa chai asubui. Asa baada ya kuamka na kujiandaa kwa siku. Napenda kuandaa kikombe changu kwa kuongeza sukari kidogo na maziwa. Na mara nyingine pia chachu kidogo cha limau ili kupata ladha maalum. Napenda kunywa chai kwenye sebule au kando ya dirisha ili kufraia mwanga wa asubui na utulivu wa nyumba. Nikikosa kunywa chai iki cha kawaida nahisi sina nguvu ya kuanza siku vizuri na napenda haraka kurekebisha jambo hilo ili nijiskie tayari na nishati.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana kwa sababu ingekua fursa ya kujifunza mambo mapya na kufanya maamuzi mazuri nikijua kile ninachokijua sasa. Ningependa pia kutumia muda huo kufurahia maisha kwa urahisi zaidi, kucheka zaidi na kushirikiana na marafiki na familia bila wasiwasi mwingi wasiku za kawaida. Hata hivyo, ninathamini uzoefu nilioupata hadi sasa kwa sababu umenifundisha saburi, busara na namna ya kushugulikia changamoto za maisha.

Ndio, napenda sana kupika kwa sababu hunipa furaha na kuniruhusu kuwa mbunifu jikoni. Kupika hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu, kujaribu mapishi mapya na kuwafurahisha familia na marafiki kwa chakula kizuri na kilicho na ladha nzuri. Pia napenda kuona matokeo ya kazi yangu jikoni na kushiriki chakula hicho katika wakati wa furaha na wapenzi wangu.

Ningependa kujifunza jinsi ya kuendesha mradi mkubwa wa kiteknolojia kwa ubinafsi, ikiwa ni pamoja na kupanga rasili mali, kushirikisha timu, na kutumia zana za kisasa. Pia ningependa kujifunza ujuzi mpya wa lugha au mbinu za ubunifu ambazo zingeongeza marifa yangu na kunisaidia katika kazi na maisha ya kila siku. Kujifunza mambo mapya kunanipa mskumo na furaha ya kuendelea kukua kielimu na kibinafsi.

Ninaweka nenosiri salama kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa, herufi ndogo, nambari na alama maalum ili kuwa ngumu kutabirika. Pia napenda kutumia nenosiri tofauti kwa akaunti tofauti na mara nyingine kutumia meneja wa nenosiri ili kulihifadhi kwa usalama. Zaidi ya hayo, sipendi kushiriki nenosiri langu na mtu yeyote na mara kwa mara hurekebisha au kubadilisha ili kuhakikisha akaunti zangu zinabaki salama.

Kwanza ninapoanza kazi napenda kupanga na kupanga mipango yangu ya siku hiyo. Hii najumuisha kuangalia orodha ya majukumu, kuweka kipau mbele kwenye kazi muhimu na kuwakikisha vifaa vyote na nyaraka muhimu viko tayari. Baada ya hapo, huanza kutekeleza kazi hatua kwa hatua. Nikihakikisha ninafanya kila jambo kwa makini na kwa mpangilio mzuri ili siku nzima ifanyike kwa ufanisi na bila msongo mkubwa.

Napenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo unaochanganya burudani, mazoezi na ushirikiano. Kucheza mpira hunifanya nijisikie mwenye nguvu, kunifundisha nidhamu na hunipa furaha kushirikiana na wengine siku kwa siku ili niweze kuwa mchangamfu katika maisha.

Mafanikio ya kibinafsi ninayo thamini kazini ni pale ninapo kamilisha kazi ngumu kwa ufanisi na ndani ya muda ulio pangwa. Pia ninathamini pale naporeshwa ujuzi wangu. Kushirikiana vizuri na wenzangu na kuona matokeo chanya yajitihada zangu. Mafanikio haya unipafuraha, motisha na isia ya kuridhika kuwa kazi yangu inathaminiwa na inasaidia kufanikisha malengo ya timu au kishirika.

Mchezaji ninayempenda ni huyu ambaye na ujuzi mkubwa, nidhamu, na uwezo wa kuhamasisha wachezaji wenzake kama vile Lionel Messi katika mpira wa miguu. Napenda jinsi anavyocheza kwa ustadi, akili na kujituma bila kuchoka. Jambo linalonipa mskumo na furaha ya kuangalia mchezo wake, pia hunifundisha umuhimu wa nidhamu, bidii na mshikamano katika kufanikisha malengo ya pamoja.

Ningependa kujifunza kijapani kwa sababu ni lugha yenye utamaduni wakipekee na inayofunguwa fursa za kuelewa histria sanaa na teknolojia ya nchi hiyo. Pia, kujua lugha hii kuna wanisaidia kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti, kusafiri kwa urahisi na kuongeza maarifa yangu binafsi. Kujifunza lugha mpya kunanipa furaha, changamoto nzuri na mskumo wakuendelea kukua kielimu.